Unapenda kufanya nini na marafiki zako napenda kuzungumza na kushea mawazo na hadithi pia napenda kucheka sana kwa story za ghafla na pia kujifunza vitu vipya pamoja diana pale mtu anapo kuwa na shida fulani na pia kupumzika tu ili kuweza kupunguza mawazo Muzika.

Je unapenda kula samaki. Ndiyo napenda kula samaki sana kwa sababu ni chakula kitamu na chenye manufaa mengi kwa afya. Samaki wana virutubisho muhimu kama proteini, omega tatu na vitamini zinazosaidia moyo, ubongo na mwili kwa jumla. Napenda samaki waliokaangwa na wa kuchemshwa au waliopikwa kwa mchuzi mzuri. Wanazi au nyanya. Samaki pia ni rahisi kupatikana. Na hupikwa kwa njia mbalimbali kulingana na utamaduni.

Mafanikio gani umeyapata kazini? Katika kazi yangu, nimepata mafanikio kathaa. Yanayo nifanyia nijivunie. Nimefanikiwa kuboresha utendaji wangu kwa kuongeza bidii. Nidhamu na ushirikiano na wenzangu. Nimeweza kutimiza malengo. Niliyopangiwa kwa wakati na kwa ubora. Unaoitajika. Pia nimejifunza ujuzi mpya. Ulionisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na kukabiliana na changamoto kwa busara.

Unashughulikia udhaifu wako vipi kazini. Ninashughulikia udhaifu wangu kazini kwa kujitambua kwanza na kukubali ukigundua eneo lenye changamoto. Hujitahidi kujifunza na kuboresha kupitia mafunzo. Kusoma au kuuliza ushauri kwa wenzangu na wasimamizi. Pia hujiwekea malengo madogo ya kuboresha udhaifu huo. Hatua kwa hatua.

Unapendelea pahali pakimya au pa kelele? Napendelea pahali, pakimya kwa sababu pahali pakimya hunisaidia kufikiria vizuri. Kupumzika akili na kufanya kazi au kujifunza kwa umakini zaidi. Pia hunipa utulivu, wa ndani na kunifanya nijisikie nipo sawa. Hata hivyo, kelele za wastani kama muziki laini wakati mwingine zinaweza kufurahisha.

Unapanga kazi zako vipi napanga kazi zangu kwa kuweka malengo wazi na kujua kipaumbele yangu mapema huandika orodha ya kazi ninazopaswa kufanya na kuzipanga kulingana na umuhimu na muda. Kazi ngumu huzifanya wakati nina nguvu na umakini zaidi. Pia hugawa kazi kubwa katika sehemu ndogo ndogo ili iwe rahisi kutekeleza.